Namu namu, napenda sana kutumia video katika mawasiliano. Mbinu hii ni nzuri sana hasa pale ninapotaka kueleza kitu kwa uazi zaidi. Video inaweza kuonyesha hisia, muendo na mutazamo wa mtu. Jamba ambalo maandishi maranyingi hayawezi kufanikisha vyema. Pia ninjia mzuri ya kushirikisha habari na kufundisha kitu kwa haraka. Lakini pia, sipendi kusitumia video kila wakati. Maranyingi mandishi au mazungumzo ya sauti ni haraka na rahizi zaidi. Ni kama kuchagua zana sahihi kwa wakati sahihi wa kuchapa kazi.

Ndiyo, napenda. Napenda kujaribu vyakula vipya na nina sababu nyingi hasa zinazo nifanya nifanye hivyo. Kwanza kabisa ni kupanua uzoevu. Kujaribu vyakula vipya, kuna nifanya ni jifunze utamaduni, tofauti na mitindo ya maisha ya watu wengine. Pia kugundua ladha mpya. Wakati mwingine chakula usichokitegemea, ndicho kinachukua kipezi chako. Afya na lishe ni sababu nyingine. Vyakula vipya vinaweza kuwa na virutubisho tofauti ambavyo hukuza afya ya mwili. Pia katika ubunifu, kujifunza vyakula vipya huchochea ubunifu hasa unapopika mwenyewe kwa kujaribu mapishi mapya. Hatimai, hunisaidia kuvunja mazoea. Kula chakula kile kile, kila siku, kinaweza kuchosha. Kwa hivo vyakula vipya, kuleta hamasa.

Ndiyo napenda sana hadithi za ajabu, kwa sababu kadhaa wakadhaa kwanza kabisa, huchochea mawazo hadithi za ajabu hupanua fikira na kukupeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria usio na mipaka. Pia, na mafunzo ya kina, mara nyingi hubeba ujumbe wa maisha, maadili na onyo lililofichwa ndani ya simulizi. Hali kadhalika, huwa kuna msisimuko na mshangao. Hadithi za ajabu hujaa matukio ya siyotabirika, yanayo mfanya msomaji au mskilizaji, aendele kuwa na hamu. Pia, kuna urithi wa kitamaduni. Hadithi, nyingi za ajabu, hasa za kiafrika, hubeba, hekima na historia ya kijamii.